Msimu ninaopenda wa mwaka ni msimu wa kiangazi. Kwa sababu wakati huo ndio naweza kufanya kazi nyingi nje, shambani unaweza enda nje pamoja na watoto unaweza enda kuogelea yaani ni msimu ambao hauna ata magonjwa na mara nyingi unaweza kutangamana na familia kutembea vizuri, kwa urahisi, bila changamoto zingine maana misimu hii mingine inazuia wakati hasa wakati unapotembea nje kwa sababu kukiwa na mvua ama baridi hautaweza kufurahia mandhari.

Kampuni ya teknolojia ni nayo iamini sana ni Google. Ni kwamba Google imekuwa hapo kwa muda mrefu na Google imeweza kuwa na search engine na pia ikaweza kuwa na mfumo wa Android ambao tumekuwa tukitumia bila tatizo lolote. Na pia nawaamini na ujumbe wangu ama data yangu na ninajua sina hofu wakiwa nayo kwa sababu ninajua kwamba data hiyo haitafika kwa mikono ambayo haina uadilifu ni kampuni ambayo inajulikana ulimwenguni kote ni kampuni kubwa na ni kampuni ambayo inatumia data yetu vizuri kikamilifu na ninajua kwamba wakiwa na ujumbe huo ama wakiwa na data hiyo yangu itakua mikononi sawa kwa hivyo na amini kampuni ya Google sana na mambo ambayo wanafanya ni mambo mazuri na jambo lolote wanalo kwangu. Ninalikaribisha kwa sababu ninajua ni kampuni ambayo imedumu kwa muda mwingi na ni kampuni adilifu na ninayo weza kuiamini.

Nina boresha michakato ya kazi, kuanza na kuthamini taratibu zilizopo, ili kubaini maeneo yenye changamoto au yanayopoteza muda na raslimali. Baada ya hapo, nina pendekeza au kutekeleza mbinu bora zaidi, zinazo lenga kuongeza ufanisi, kupunguza makosa na kuboresha ubora wa matokeo. Ninatumia mawasiliano na ushirikiano wa timu wa kushirikisha wenzangu katika kubuni suluhisho kwani mawazo ya pamoja hutoa maelekeo bora nina hakikisha kazi zinapangwa kwa ratiba ilio wazi na ninatumia teknolojia pale inapofaa ili kurahisisha kazi na kuharakisha utekelezaji zaidi ya hayo pia nina zingatia maoni na mrejesho kutoka kwa wenzangu na wasi mamizi ili kuyafanya maboresho endelevu kwa kufanya tathimini ya mara kwa mara ninahakikisha michakato inabaki kuwa bora rahisi na inaendana na malengo ya shirika lenyewe.